Ninii kinacho kufanya ufurahi sana kitu ambacho kinafanya kinanifanya ni furahi sana ni maendeleo ambayo ninaya naweza kuyaowana katika mimi binafsi maendeleo yale ambayo nimefanya tangu nilipozaliwa hadi wa leo hivi nimefanya maendeleo mengi sana Nikiweza kuangalia katika tuseme mwaka uliopita kuna vitu ambavyo navimiliki kwa sasa ambavyo mwaka uliopita siku wanavyo kwa vitu kama hizi zinafanya kwaza nikiangalia hivi nasema naam Hapa nao nimejita nimefanya juhudi nikaweza kupata hiki kwa sababu vitu hivyo ni vitu ambavyo nimefanya nimeweza kufanyia kazi ndio nikazipata So ninafurai sana kupatana na kupatana na kitu ambacho nilinunua na pesa yangu ama nijasho dangu nafurahi kuona mazaho ya jasho langu naamu Ndiyo maana hicho ndio kitu nikikiaona hivi sana ninafurahi sana na pia ninapenda familia yangu Nikiona familia yangu ya baba yangu, mamangu, mandugu zangu na madada zangu. Nikiowaona wamefurahi, pia mimi ninaweza kufurahi kwa sababu. Sijui ni kwa nini nina kuwa na huo mvuto wa kufurahia. Lakini ninapowona mandugu zangu, ninapowona familia yangu. Mimi hujawa na furaha sana.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Na kwa kawaida mimi hulala kwa masaa manane. Manake, hayo masaa mengins utakuwa unapata nikwamba ninafanya kazi ama na shugulika na mambo ya maana katika maisha yangu. Unapata nimelala kitu kama saa. Tuseme nimelala saa tano. Nitalala saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, saa kumi na moja. Ikifika saa kumi na mbili, lazima nitakua nimeamka. Hiyo nayo ni lazima Ili niweze kuendelea na majukumi yangu ya siku baada ya siku So ikifika kwa hayo masaa manane ni takua ni meleana akili yangu iweze kuzoeana na iyo Timetable ama ratiba Manake ikifika saa kumi nambili Mimi usingizi wangu umefanya nini umeisha So minalanga kwa masaaa nane na ninafraia sana masaa maana Si mwingi sana wala si machache sana ni masaa ambayo nime ya kutosha katika usingizi wangu.